Somo geni la science ninalolipenda zaidi. Napenda somo la science la demography. Somo la ukusanyaji wa data. Science ya data. Ninalipenda sana sana kwa sababu imekuwa ndoto yangu. Tangu kitambo. Kufanya kazi na maswala yote ya usio data.